Harufu inayonipendeza zaidi ni ile ya mvua inapoanza kunyesha hasa udongo ukiwa bado mkavu. Harufu hii hunipahisia na utulivu na furaha kwa sababu hunikumbusha mwanzo mpya wa baraka za asili. Pia napenda harufu ya kahawa mpya iliyochemshwa asubuhi kwa sababu hunipa nguvu na hamasa ya kuanza siku. Harufu ya mauwa kama waridi au lavenda pia hunifurahisha kwani huleta hali ya amani na mapumziko kwa kili. Harufu nzuri huweza kubadilisha hali ya moyo na kufanya mazingara yawe ya kupendeza zaidi.

Ninafua nguo takribani mara mbili hadi tatu kwa wiki. Hii hunisaidia kuweka nguo zikiwa safi kila wakati na kuepuka murundiko wa kazi za kufua. Pia hunirahisishia kupanga muda wangu vizuri na kudumisha usafi wa binafsi katika nyumba yangu.

Ningependa kupata mafunzo ya ujuzi na wa mawasiliano. Uongozi na teknolojia ya ki-digitali kazini. Mafunzo ya mawasiliano unisaidia kushirikina vizuri na wenzangu na wateja. Uongozi hunijenga kuwa na uwezo wa kusimamia timu ya na kufanya mamuzi bora. Pia mafunza ya teknolojia kama matumizi ya programu na mifumo ya kisasa uniongeza ufanisi na kasi na kufanya kazi. Zaidi ya hayo ningependa mafunza ya usimamizi wa mda wa utatuzi wa matatizo ili kuboresha utendaji wangu wa kazi.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa furaha kwa sababu naweza kuji kujaribu mapishi mapya na kubuni ladha tofauti. Pia hunisaidia kula chakula safi na chenye afya. Wakati wa kupika najifunza uvumilivu na ubunifu na huwa ni wakati mzuri wa kupumzika na kufurahia kazi ya mikono ya.

Ningependa kufuga umbwa kwa sababu ni mnyama, mwaminifu na rafiki wakaribu wa binadamu. Umba husaidia kulinda nyumba na pia kutoa urafiki na faraja ya kihisia. Napenda jinsi wanavyocheza na kuonyesha upendo kwa wamiliki wao. Pia ningependa kumfundisha umbwa wangu nidhamu na amri mbali mbali ili awe mtiifu na mwenye tabia nzuri. Kufuga umbwa kungekuwa njia nzuri ya kupata mwezi wa kila siku na kuongeza furaha nyumbani.

Chumba changu cha kulala ni safi tulivu na chenye mpangilio mzuri. Kina kitanda kizuri chenye mashuka masafi na mito laini inayonifanya nijisikie huru kupumzika. Kando ya kitanda kuna meza ndogo na ya kueka simu na kitabu. Dirisha huruhusu hewa safi na mwanga wa asubui kuingia. Jambu linalofanya chumba kiwe na hali ya kupendeza. Pia nina kabati la kunihifadhia nguo na kona ndogo ya kukaa na kutafakari. Chumba hiki hunipa amani na usingizi.

Ndiyo nimewai kujifunza kupiga gitaa kwa kiwango cha mwanzo. Nilijifunza misingi kama; kushika gitaa vizuri kupiga kodi rahisi, na kufuata mpigo wa mziki. Ingawa sijafika kiwango cha juu sana nafurahia kujifunza nyimbo rahisi, na kufanya mazoezi mara kwa mara. Kupiga gitaa hunisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza ubunifu wangu wa mziki.

Kila siku baada ya jioni, napanga mambo kwa mpangilio unaosaidia usalama na amani ya nyumba na jirani. Kukagua milango na madirisha kutazama majirani. Angalia kama kuna mtu anahitaji msaada au kuna jambo lisilo la kawaida kuhakikisha usafi kuajibika kwa familia na hakikisha watoto na familia wako salama wameshika usiku kwa amani. Kupumzika na kupanga kesho baada ya majioni pumzika na kuandaa ratiba ya kesho.

Tua mgogoro na mtu, mimi napendelea kutumia njia ya utulivu na mawasiliano ya heshima ili kutatua tatizo bila kuleta vurugu. Hatua zi ninazofanya ni kukaa kimya na kusikiliza, kuthibiti hisia zangu, kuzungumza kwa heshima, kutafuta masuluhisho la pamoja, kutoa muda ikiwa ni lazima. Kama mgogoro ni mkubwa, tunaweza kuchukua muda kidogo kisha tuendelea kuzungumza kwa utulivu.

Kuhusu mafanikio yangu kazini nimepata matokeo yanayo jenga na yenye kuridhisha. Baadhi yao ni kama kukamilisha miradi kwa wakati, kuboresha michakato ya kazi, kujenga uhusiano mzuri na wenzangu, kupata pongezi na kutambuliwa na pia kuongeza ujuzi binafsi. Kupitia changamoto, nimejifunza ustadi mpya wa kuongeza uwezo wangu kazini.

Kuhusu kipawa changu ningesema kuwa ni uwezo wa kujifunza haraka kuelewa watu na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia napenda kuandika, kuhesabu na kupanga mambo kwa mpangilio mzuri. Baadhi ya vipawa vyangu ni kama uwezo wa kuongoza, uwezo wa kuzungumza na kushiriki, kushisikiliza, ubunifu, kukumbuka kwa uraisi, kazi, kwa bidii na, nidhamu. Napenda kumaliza kila kazi kwa ukamili.